Ndiyo napenda kujaribu teknolojia mpya. Ninahamu sana ya kujua jinsi ya kutumia teknolojia mpya maana pia inaongeza maarifa kuhusu mambo mageni. Na ukiwa wakwanza kujua mambo mageni inafaida sana.

Zoea nililo jenga mzuri ni kuingiana na kucheza na watoto. Nilijipata nikiwa na zoea ya kuingiana na kucheza na watoto wachanga. Na hivi nikajenga urafiki mzuri wa watoto wa majirani na hata wa jamii. Hivyo, baada ya kujenga hili zoea, nilijipata nimeeza kuwa na timu ya mpila. Nikakusanya hawa watoto, tukaanza kucheza mpila. Tulicheza tukiwa katika jamii yetu. Hata hivyo, tukaunda timu na ikawa ni timu kubwa. Ambalo linaendanga kucheza na kushindana na matimu zingine kubwa kubwa.